Naam, huwa napenda sana kutembea msituni, napenda kuangalia wanyama, kuangalia mimea, na pia kuyaguza, maua, na kuyanusa pia. Huwa nafurahia sana, huwa nahisi ya kwamba niko huru, nahisi utulivu kwa sababu ya utulivu ulioko msituni. Huwa napenda sana kukaa msituni, sanasana wakati wa, wakati wa mchana nikiwa likizoni na sina kazi, sina kazi mingi huwa nahakikisha nimenda msituni kutulia angalau kidogo nikifikiria mambo yangu mengine. Pia, huwa napenda kutembea msituni. Kutuliza akili na kutuliza mwili sana sana wakati wa joto ama wakati wa kiangazi. Ukiingia msituni kunakuanga kumetulia. Sasa nikitulia humo, huwa sihisi joto sana kwa sababu ile joto ya kiangazi ama ya jua inakuwa mdogo. Hio ndio sababu yangu ya kupenda kutembea msituni kwa wakati mwingi ama wakati ninayo, ninazurura ama wakati nimepata nafasi kidogo, huwa naenda kukaa msituni.